Nalinda afya yangu kwa njia mbalimbali kama kwa mfano najiepusha na msongo wa mawazo. Napata usingizi kwa masaa yanayotosha, nafanyia research kwa kujua afya nzuri, nafanya mazoezi mara kwa mara na pia naepuka na vitu hatarishi kama vile pombe ama sigara.